Niambie kuhusu jinsi unavyotumia simu yako simu yangu naweza tumia. Wakati mwingi nikona simu yangu. Wakati mwingi naitumia. Na programu ambayo naitumia zaidi ni Google. Naitumia zaidi ili kufanya wakati nikona utafiti wangu sana sana hiyo ndiyo natumia. Na simu yangu ya kwanza ambayo nilitumia ilikuwa simu ya Samsung. Naikumbuka vizuri sana ilikuwa ndogo. Hiyo ndiyo simu yangu niliyotumia ya kwanza. Na simu, kwangu simu inanisaidia sana katika maisha yangu kwa sababu siku hizi kuna kazi ambazo ninazifanya na simu. Na wakati nazima simu yangu, wakati nazima simu yangu wakati ninapolala ama wakati mwingine wakati imeisha moto. Huo ndio wakati ambao ninazima simu yangu.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha? Nahitaji kuimarisha ujuzi wa kupika keki. Bado sijakua na ujuzi wa kupima vipimo vizuri kwa hivyo, hiyo ni jambo moja ambalo nahitaji kuimarisha. Na pia nahitaji kujua kuhusu kuirembesha na kuipaka krim ambayo inafaa ili keki iwe ya kupendeza. Haya ndo mambo ambayo nimebakisha na nahitaji ujuzi wakuimarisha.

Mkizi gani unaosikiliza mara nyingi mimi mziki ninaosikiliza mara mingi ni mziki wa kuabudu mungu hio ndio mziki ambao ninaskia unanipa amani na unanipa imani pia kubwa sana na ninapenda nyimbo za kuabudu mungu. Kwa hivyo wakati mwingi mimi huwa nasikiza nyimbo za kuabudu mungu.

Je, unapenda kufanya kazi nyumbani? Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani. Kwa maana wakati ninapofanya kazi nyumbani ni najipata mawazo yangu yametulia. Kuna zile vitu ambavyo ninapenda kufanya na kuna zile vitu ambavyo sina budi kufanya. Lazima tu nifanye. Jambo moja ambalo napenda kufanya ni kiwa nyumbani ni kupika. Kupika ni jambo moja ambalo linanifurahisha sana.

Je, unatumia video kwa mawasiliano? Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano. Sana sana wakati ambapo ninaongea na familia yangu. Unapata tunatumia video ili tuonane uso kwa uso sana sana tunatumia video ya WhatsApp ili tuweze kuwasiliana na tuweze kuona venye mtu alivyo kwa wakati huo. Kwa hivyo, ninatumia video kwa mawasiliano wakati mwingine na mwingine.

Eleza hali ya hewa leo, leo kumekua na jua mingi sana hiyo ndio hewa ambayo ilioko jua na joto kuna joto mingi sana kwa hivyo juu ya joto hauwezi vaa vitu ambavyo ni mzito, una vaa vitu ambavyo ni rahisi sana, na kwangu sipendelei joto sana, napendelea wakati kuna baridi kiasi, manake joto sa zingine inafanya ue hauna utulivu mzuri na kukiwa na joto mingi wakati mwingi nahitaji kukunywa maji sana juu ya nisikue na kukauka kwa juu ya hiyo joto. Kwa hivyo wakati ku wakati huu mahali ni naishi kuna joto mingi sana.

Je, unatoa sadaka au michango. Naam naitoa sadaka kanisani na pia natoa michango wakati kuna mtu yeyote ambaye anahitaji mchango. Sana sana awe rafiki ama kutoka kwa familia wakati mwiingine pia kwa kanisa, pia wakati kuna michango pia nafanya michango. Lakini sadaka sana sana tunaifanya kwa kanisa.

Unanunua vitu kwa kutumia simu. Ndiyo, nanunua vitu kwa kutumia simu kwenye mitandao. Wakati huu na siku hizi, mambo mengi yanatumika kwa simu na kwa mitandao. Kwa hiyvo kuna vitu ambazo nitaitisha kutoka kwa simu na zinifikie mahali nilipo kwa hivyo, kuna vitu ambavyo ninanunua kwa kutumia simu yangu na zinifikia hata kutoka mbali sana.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Kunalingana na muda ambao niko nao, wakati mwingi nafanya mazoezi ya mwili mara kama tatu kwa wiki, na naufanya kwa masaa, kwa dakika kama thelathini kila siku kwa hizo siku tatu kwa wiki. Na wakati mwingine nikiwa na wakati nikiwa nyumbani, sa zingine najipata nafanya mazoezi kila siku kwa dakika kama thelathini.

Eleza chumba chako cha kulala. Chumba changu cha kulala ni kikubwa lakini si sana. Kina kuwa rangi nyeupe kwenye kuta. Kitanda changu ni kikubwa na kinaeza toshea watu zaidi ya wawili na kinaridhisha sana. Na wakati dirishani naeza tizama shamba langu ndogo ambalo liko inje yake, nikifungua dirisha naeza tizama kitu kama shamba langu na kutoka kwa dirisha naeza ona mazingira, naeza ona compound yenye iko karibu na mimi, naona kila kitu inje na kitu ambacho ni nachokipenda zaidi kuhusu chumba changu cha kulala ni ya kwamba kina mapumziko mazuri, unaeza pumzika na uwe mtulivu wakati uko kwenye hicho chumba.